Kwanza nahitaji kuimarisha ujuzi wa mawasiliano, mawasiliano mazuri husaidia mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa makini na kuepuka migongano isio ya lazima. Kujifunza, kuzungumuza kwa ujasiri na kwa heshima ni jambo muhimu sana hasa katika kazi na mahusiano. Pili nahitaji kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda mara nyingi muda hupotea bila mpango mzuri kujifunza kupanga ratiba, kuweka vipaumbele na kutimiza majukumu kwa wakati, kutasaidia kufikia malengo yangu kwa unafsi ufanisi zaidi. Tatu, nahitaji kuimarisha ujuzi wa kujifunza na kubadilika dunia inabadilika haraka na hasa katika teknolojia na mbinu za kazi kuwa tayari kujifunza mambo mapya na kukubali mabadiliko kutasaidia kuendelea kukua na kukubali ushindani pia nahitaji kuimarisha ujuzi wa kudhibiti hisia kujua jinsi ya kukubaliana na hasira huzuni au msongo wa mawazo kusaidia kufanya maamuzi bora na kudumisha mahusiano mazuri na watu wengine. Kwa kumalizia, kuimarisha ujuzi huu kutanisaidia kuwa mtu bora mwenye kuwajibika na mwenye mafanikio zaidi katika maisha yangu.

Leo ningependa kuzungumzia, ninavyosherehekea mwaka mpya na maana yake katika maisha yangu kila kila mwaka mpya huja na hisia za furaha, matumaini na mawazo mapya, mimi huanza kusherehekea mwaka mpya na kushukuru Mungu kwa kulinda na kuniongoza. Katika mwaka uliopita huu ni wakati wa kutafakari safari niliopitia changamoto na nilizokutana nazo na mafanikio niliyoyapata. Wakati wa mkesho wa mwaka mpya napenda kukaa na familia au marafiki wa karibu. Tunashiriki chakula mazungumzo na vicheko kuwa pamoja. Kuwa pamoja na wakati ninaowapenda, hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha na hunikumbusha muhimu na mahusiano katika maisha. Pia, mwaka mpya ni wakati wa kuweka malengo mapya na ninajiuliza, ninataka kuboresha nini katika maisha yangu. Iwe ni afya kazi mahusiano au maendeleo binafsi. Kuandika malengo hunisaidia kuwa na mwelekeo na motisha ya kufanya vyema zaidi katika siku ya kwanza wa mwaka napenda kuanza na utulivu na mawazo chanya huenda nikasali nikapanga ratiba ya mwaka au nikajitolea kufanya jambo jema kwa mtu mwingine hii hunipa mwazo mzuri na moyo wa matumaini kwa ujumla, mimi husherehekea mwaka mpya kwa unyenyekevu, shukrani na matumaini. Ni wakati wa kuwacha nili, kuacha yaliopita, kujifunza kutokana nayo na kuanza ukurasa mpya kwa imani na imani na bidii pia.